Kila siku, natumia zana mbali mbali za kidijitali ambazo hunisaidia katika mawasiliano, kazi na kupata taarifa. Kwanza kabisa, natumia simu janja ambayo ni chombo muhimu sana kwangu. Kwa sababu, kupitia simu hiyo, natumia programu mawasiliano kama WhatsApp na simu za kawaida kuwasiliana na familia, marafiki na wenzangu.

Ndiyo, nagawanya taka kulingana na aina zake, kutenganisha taka zinazoweza kuoza kama mabaki ya chakula na taka zisizo oza kama plastiki chupa na makopo. Kufanya hivi kunisaidia kuweka mazingira safi, kurahisisha urejelezaji wa taka na kuchangia katika kulinda mazingira pamoja na afya ya jamii kwa ujumla.